Rangi yangu ya kupendezwa ni nyeusi, ninapenda rangi nyeusi sana na nguo zangu nyingi sana ni nyeusi. Inaniongeza kujiamini, inanipa nguvu. Lakini pia inanifanya nijione mimi niwapekee. Asante sana. Hiyo ndio rangi ambayo ninapendezwa nayo.